Ndiyo, napenda kupiga picha, hasa picha ambao nimepiga na simu yangu, hutokea mzuri, na pia mi huipenda zaidi, sababu inanitoa mwonekano nikiwa ningali kijana mdogo, pia hizo picha nitaweza kuwaonyesha watoto wangu ule wakati nilikuwa ningali na umri, au ujana, ujana wangu ulikuwa namna gani, hiyyo picha itaweza kuwaelezea zaidi, pia nitaweza kuelezea wajukuu wangu, kuhusu hiyo picha. Ambayo nilipiga na kuwaelezea nilipiga mwaka fulani fulani fulani.

Nigependa, kujifunza jinsi ya kutumia akili bandia, kuhakikisha matoleo yangu, au faida yangu imeweza kuimarika maradufu. Kwa sababu pia mimi ni mfanyi biashara nataka kutumia hiyo akili bandia, kuhakikisha kuwa napata. Naweza kupata. Watu wengi katika biashara zangu.

Kabla ya kulala jioni, mimi hupika chakula cha usiku, ambayo hunisaidia kwa kuweza pia kukaa zaidi wala kutosikia njaa, nikishamaliza naenda kuoga, nikishaoga natazama televisheni pale, au runinga, kwa masaa mawili, halafu namuomba mwenyezi mungu, naenda kulala.

Mimi hudhamini kazi ya uhandisi kwa sababu napenda zaidi pia kujenga manyumba hapa na pale mjini kujenga ghorofa hadi kuweka mapambo ndani ya hiyo nyumba kuhakikisha nyumba imeweza kusimama vizuri. Hiyo ndio kazi ambayo mimi hudhamini zaidi na mimi huifanya kwa moyo wangu wote.

Ninapoamka asubuhi kitu cha kwanza mi kufanya ni kuosha uso na kusugua meno. Nikishamaliza napiga dua langu kwa mwenyezi mungu. Nikishamaliza nakunywa chai pale. Nikishamaliza kunywa chai naondoka kwenda kuanza kukimbia asubuhi. Nikimbie kitu kama kilomita mia tano kwa masaa mawili. Nikishamaliza narudi naoga halafu naelekea kazini.

Mih hupenda kula ugali kwa sababu najua kule katika jamii ambao natoka usipo kula ugali, watu mtu asipo kula ugali huwa nasema amelala njaa. Sababu mingi nachofanya napenda ugali, hushika tumbo zaidi, ata nilalapo sita lala na kuhangaika, hangaika hapa na pale kwa sababu maumivu makali ya njaa yanakuja kuanza kunisumbwa. So mih hupenda ugali zaidi.

Usiku kabla yangu ya kulala mi huhakikisha nimeandaa chakula cha jioni. Nikisha shiba, naenda naoga, nikisha oga. Naanza kutazama televisheni kwa masaa mawili au matatu kila siku wala nikisha maliza, naenda napigi dua langu kwa mwenyezi mungu. Nikisha maliza, naenda na lala, masama manane.

Minapenda kutembea hasa kutembea katika mji mji miji haswa kisumu ambao ni mji pia ambao ukokenya ni mji mzuri ambao ukona mazingira mazuri unatazama pale kuna bahari Victoria ambalo pia ni zuri pia unaenda kutembea pale mandhari yake ni mazuri ya nafurahisha.

Mimi hujilinda kutoka katika vitisho vya mtandao kwa kunyamaza tu kimya. Unapata unapoweka picha yako pale mtandao ni kuna wale ambao wanatoa vitisho vya matusi hapo. Unaona ambavo pia zinavunja moyo zaidi hadi unasema sitarudi katika mtandao lakini pia naweza kitu kinachonisaidia nina silaha ya kunyamaza ambayo ni silaha nzuri zaidi ambayo adui hatajua kile unachofikiria. Siyo kujibizana naye.

Njia ambayo mi hutumia kila siku kwa usafiri ni kutumia boda boda. Boda boda ni gari ambalo linaka kama baiskeli lina miguu miwili au pikipiki. Ina miguu miwili na huendeshwa ama kukaliwa na watu wawili au zaidi, watu zaidi ni watu watatu. Ndiyo njia ambayo mi hutumia kwa usafiri wangu wa kila siku. Niendapo kutembea mjini tena ninapo rudi na tumia chombo cha boda boda.

Kitu kile nachopenda kuhusu shirika langu ni kupatia wafanyikazi motisha, haswa pale wafanyikazi wanapopewa, unapofanya kazi mzuri, unakuna orodheshwa kama mtu wakwanza, wapili, nafasi ya nne hivyo, kuhakikisha mtu anapea ule motisha zaidi wa kuweza kufanya kazi mingi.

Mimi kitu ninachofanya kuwakaribisha wafanyikazi wapya, kitu ya kwanza ni kuwajulisha majina yangu nawatembeza katika sekshoni tofauti tofauti, katika kampuni au shirika nalofanya ndani kazi. Kuwaonyesha hii ni sehemu ya ukulima hii ni sehemu ya maktaba hii ni sehemu ya matibabu. Hivo hivo hivo inaweza kunisaidia pia wageni kuweza kunifurahia ya zaidi.

Timu nayoipenda ya miguu ni timu ya kule wengereza inaitu wa Senali nilianza kushabikia mwaka wa elfu mbili na kumi. Nilianza kushabikia mwaka wa elfu mbili kumi na kumi pia jee unakumbuka mchezu wa kushangaza wa timu yangu. Eee yaa nakumbuka mchezo wa kushangaza ilikuwa dhidi ya timu ya Liverpool ambapo hatukuweza kufunga goli lolote. Ujependa kuweleza ni mcheza jimgenu na mpenda katika tim. Hiyo tim yangu ya senari na mpenda zaidi mchezaji anayeitwa wa mguu wa wanatumia mguu wa kushoto, anacheza wingi ya kushoto. Anaitwa bukayo saka nampenda zaidi. Timu yangu inaposhinda mihuwa nahisi vizuri zaidi. Na hisi kuwa mimi ni mchangamfu. Yaani nafurahia, moyo pia, unafurahia tu.

Ndiyo nimewahi kulima kwa sababu pia unajua kule kijijini napotoka kule watu huwa wanapenda wakulima wapanzi wa mahindi na mahindi ndiyo chakula nambari moja huku kwetu ambacho usipokula ugali jamani ambao umetoka kwa mahindi huwa hauhisi vizuri. Unahisi kama ni ule umelala njaa sababu mi napenda kulima kupanda mboga kupanda viazi vitamu hiyo yote.

Jinsi navyoshambulia mabadiliko kazini ni kuichukulia tu ile kazi au ule ugumu ambao upo. Kuichukulia kwa makini zaidi na kuhakikisha naweza kutia bidii katika ile kujituma kwangu. Kuhakikisha pia nafasi yangu kazini iko salama pia kuhakikisha matoleo au ile faida ambayo kampuni au shirika nalofanya nalo kazi linaweza kupata faida ya hali ya juu.

Vifaa vyangu mi husasisha karibu kila wakati nahakikisha nimeweza kuvisasisha. Pia nikitembea nazisasisha zote tu nahakikisha ziko katika ile hali nzuri. Ambayo itakayoweza kunisaidia pia niweze kuvitumia pia kwa mara nyingine au siku ifuatayo.

Ndio mi hupenda kucheza mchezo wa video hasa ile kuna ile tunayoita Dream League. Dream League ni mchezo wa soka ambao mi hupenda kuicheza zaidi katika simu yangu yule wakati mi huwa ni sina chochote ninachokifanya. Ile wakati mi huwa tu niko pale nimetulia mawazo mengi kidogo nachukua huo mchezo katika simu naanza kuucheza katika video. Video yangu kwa simu.

Upande wa kungoja barua pepe kwa sasa mi huwa singoji barua pepe kwa siku siku hizi kwa sababu ya teknolojia. Badala ya kutumia barua pepe mi hutumia kuna huu mtandao ambao unaitwa e-mail. Ndio ambao mi huwa huutumia zaidi katika kuandika barua pepe, kuandikia mtu ujumbe ule mfupi au barua pepe. Ndio huwa mi hutumia hiyo.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni ile ya wakati ya kuzaliwa kwangu. Hiyo ndiyo huwa sherehe mba hunipendeza zaidi. Kwa sababu watu huja wengi pamoja na kuweza kufanya tunasherekea, tunakuwa na umoja ule. Ndiyo unafanya pia naburudika zaidi, nakuwa mchangamfu. Na mambo kama hayo na kadhalika.

Mimi mwenye ni computer expert jamani. Mimi napenda kutumia computer zaidi wasa ile wakati wa kuandika, wakati wa kuandika, barua, kuandika vitu, pale kutengeneza barua pale za harusi, kueza kufanya zile tunazo ita kazi ambayo walimu wametuachia shuleni pia, kufanya pia kazi zangu za kila wakati. Mimi hutumia kompyuta zaidi kuliko kuandika kutumia mkono kwa sababu mukono pia wachosha.

Kile mimi hufanya katika ile wakati wa mziko ya mchana ni mimi huwa naanza naenda kutembea kidogo kupunga hewa kidogo, kukunywa, kasoda hapo, kukula, kakeki pale, ili uweze kunisaidia akili pia kuweza kuwa changamfu, pia huwa napenda kuongea zaidi na marafiki zangu kuweza kuelewa ni shida zipi wanazo pitia pale kazini.

Mahali pale nimewai safiri pazuri ni ile wakati nilimpeleka mchumba wangu kutembea kule mjini au jiji kuu la Kenya, Nairobi ambapo tulitembea masehemu mbali mbali, mahali pa kuburudika, katika video pale, tukakula nyama choma, ndiyo, hayo tu.

Kuhimiza ushirikiano katika timu kwa kuhakikisha kila mtu afanye jambo lililo sahihi kuhakikisha tusiwe na ugumu wowote katika ile timu wala kazi zetu zikaweze kuwa rahisi na kutembea kwa umoja ndilo suala ambalo mi huweza kunisaidia zaidi.

Mafunzo ya kazi ambawo yamenisaidia zaidi ni kuwa mvumilivu. Nimekuja kugundua kuamba uhumilivu hula mbivu. Ambalo ni jambo ambalo limeza kunisaidia zaidi. Wakati napofanya kazi zangu au wakati wakila wakati napoingia kazini pale. Hiyo jambo unisaidia sana. Huvumilivu ni jambo la muhimu zaidi.

Pia mi hupenda kushirikiana na timu ya mbali kufanya kazi kwa sababu huwa tunatumia mtandao ya kidigitali kwa mawasiliano kujua mtu fulani, anafanya kazi wapi, mtu mwingine, anafanya kazi ipi na niwakati upi, anafaa kuwa ameshamaliza hiyo kazi. Kwa sababu unajua saizi tunaishi katika ulimwengu wa teknolojia, asakufanya kazi na timu ya mbali inakuwa ni rahisi mno kuliko hapo awali.

Japokuwa sijaelewa swali lako vizuri, lakini wativi ni mingi, ni mingi zaidi, ni mingi zaidi naofuatilia au huwa naofuata. Mfereji, mfereji, ilo swali haliko sahihi vile zaidi, lakini najua kwa mimi kufunza iswahili utaweza kuja kuelewa zaidi asante.

Mi hupenda kucheza mchezo wa soka au mpira wa miguu, ndio mchezo ambao hunisaidia zaidi kuhakikisha mwili wangu umeweza kuwa mwepesi, pia ninapocheza mpira wa miguu, hunisaidia zaidi kuwa mchangamfu, kuhakikisha pia nimeweza kukutana na wale marafiki zangu, kusherehekea pamoja, na kuhakikisha tu undugu pale waelewa.

Haa miupenda mchele, mchele, mchele ni mzuri zaidi, mchele naeza kula mara sita kwa siku. Lakini chakula kingine haa mi hapana jamani kinanilemea. Mchele, mchele huweza kunisaidia zaidi na mpokula huwa nashiba zaidi, huwa nahisi nimeshiba zaidi. Pia unapata siwezi kula chakula kingine kwa sababu ya upendo wangu kwa mchele.

Jamani kusafiri kwa ndege, mi sijawahi safiri kwa ndege kwa sababu unajua nimetokea katika ile familia ya kiwango cha chini. Sababu mi ndege mi huiona tu gazetini au kwenye video. Juu sababu pia sijawahi ona ndege hivi macho kwa macho au kama inapita angani ndio mi huwa naona ndege.

Mimi sipendi kusoma gazeti napenda zile bari za mtandaoni unajua kwa sababu unajua habari za mtandaoni ni njia kidigitali lakini ukianza kuchukua gazeti pale hadi saa ngapi pia unapata gazeti ni bei ghali zaidi kuliko ile habari unazozipata pale mtandaoni kupitia njia kudata inakuwa mambo rahisi zaidi.

Mi kazi zangu hupanga jinsi navyozipanga ni niamkapo asubuhi mi huwa nimeandika orodha ya kila kitu nitakachokuwa nakifanya pa kwa siku. Nikishakamilisha hili jambo naenda kwa lingine nikishakamilisha naenda kwa lingine nikishakamilisha naenda kwa lingine. Hadi siku inapoisha pale nakuwa nimekamilisha kila kazi yangu ambayo nimepanga ya kisiku.

Kuimba spendi kuimba, lakini napenda kusikiza wa imbaji, lakini kuimba mimi sijabarikiwa na telanda ile ya kuimba, au ya kutumbuiza watu kupitia nyimbo, sijabarikiwa na yota talanda kabisa. So kwa ufupi, spendi kuimba, kuimba siyo telanda yangu, mina chopenda kufanya zaidi ni kutazama tu na kuongea siyo kuimba jamani.

Sijalipata swali lako vizuri zaidi lakini umeuliza michakato ya kazi. Kinachonisaidia kuboresha ni kutumia tu teknolojia. Teknolojia ya kisasa inanisaidia kuboresha mambo mengi zaidi. Unapata niko mbele zaidi kuliko wale wafanyikazi wenzangu hapo kazini. Unapata pia matoleo yangu ya mwisho au faida yangu inakuwa juu zaidi.

Rangi nayoipenda zaidi ni nyekundu. Kinacho nikumbusha inanikumbusha kuhusu mpenzi wangu aliyenitoroka kila ilo wakati wa ujana wangu. Kitu chochote kinacho kinachomiliki. Cha rangi hiyo ndiyo na koti langu ambalo ni nyekundu ndiyo inanifanya nihisi pia vizuri ni wapi unaona rangi hii mara mingi zaidi? Hii rangi mi huweza kuiona pale katika soko huwa naenda wakati unapata maduka yamepkwa hii rangi nyekundu we elewa.

Shere nae yona ya indiamu kweza kusaidia wanajamii, kuhakikisha pia wanajamii, wanapewa kipau mbele, kweza kupata mazingira, ambao ni mazuri zaidi, pia kuhakikisha, kusomesha watoto wajamii, wasio weza kujiweza, ambao wazazi wao hawajiwezi.

Napenda kuchora kidogo lakini mimi sio kipawa chango kuchora lakini napenda kuchora kuliko kupaka rangi waelewa kuchora pia unapo mchora mtu mashuhuri huweza kufanya unajihisi kwamba umeweza kufanya kazi kubwa zaidi kazi ambayo mwanadamu yeyote akiweza kumchora mwanasiasa anaonekana ni mtu spesheli kabisa.

Mandhari nzuri ambayo nmewai kuona ni kwa nyumba yangu jamani, ukikuja nyumbani mwangu, unapata manukato yaliyomo ni mazuri, pia pametulia zaidi, ukisikiza kule nje, utasikia ndege, wakiimba, wakimsifu mwenyezi mungu, yani mandhari tu ile inamfanya mtu wanahisi kuwa, yamefika, yani yupo, yupo, amefika pale alifaa, kuwa amefika.

Ndiyo mimi hufanya mazoezi kila asubuhi na jioni lakini zaidi ni asubuhi niamkapo mimi huamka na kuanza kufanya mazoezi kimbia zaidi ya kilomita hamsini au ata mia moja kwa siku. Ndiyo niweze kurejea pale nyumbani lakini jioni jioni si sana sana jioni mimi hutembea tu kutoka mjini narejea nyumbani kwa miguu kwa kutembea tu.

Ndiyo, napenda kuendesha baisikeli zaidi. Hasa ile wakati ambapo unapata kuendesha gari imekuwa ni vigumu, mi huchukua baiskeli na kuanza kuendesha kuhakikisha, pia nafanya mazoezi. Ukipanda mulima na baiskeli, jamani, misuli zinaeza kunyooka mzuri, pia unaeza kuwa ule mtu aliye na afya iliyo njema, pia na kupendeza.

Kazi ya ushirikiano na wengine mimi hupenda kufanya kazi ya ushirikiano zaidi kwa sababu inafanya faida inaweza kuongezeka maradufu zaidi kwa sababu tu ile ushirikiano na wenzangu au na wengine. Pia inaweza kunitia bidii na motisha zaidi napoona nimedhoofika naamua kujituma sitaki kuangusha timu yangu au wengine waeze kukuona au kuhisi ni kwamba wao ndio wanao jituma peke yao waelewa.

Mtu aliyewahi nifundisha jambo la muhimu ni baba yangu mzazi, aliweza kunihakikishia kwamba masomo ndio jambo la muhimu zaidi maishani mwa mwanadamu yeyote au kiumbe chochote kile hapa duniani haswa mwanadamu, masomo ni ya muhimu zaidi. Huhakikisha umeweza kujiondoa katika ile maisha ya umasikini, umeweza kuimarika maisha yako. Somo inawezakufanya pia uweze kukutana na watu ambao hukutarajia utakutana nao.

Chakula cha kigeni chochote wala wacha niseme chakula kinachoitwa pizza. Pizza ndiyo chakula kigeni. Kwa utafiti wangu nimeweza kupata pizza iliweza kutokea katika nchi ya Italiano ambao mji wake mkuu ni Roma. Ndiyo, lakini siipendi zaidi kwa sababu nimeweza kusikia ina madhara mengi ambayo siwezi yataja hapa kwa sasa.

Wakati napokutana na marafiki zangu, mi upenda zaidi. Kukana wao, kupiga stories hapa na pale. Kuenda, wasuwa kuzungumuzia maaswa la ya mpira, wa muigu. Mjinsi pia siasa kidogo napendelea pale. Napo kana wenzangu, pale marafiki wenzangu. Pia kujifunza mabo mbali mbali hapa na pale.

Kuna mkahawa mdogo kando ya nyumbani nakoishi huku, ndiyo huu wao hupika chakula kizuri zaidi, ambacho hufanya mtu hadi ukila pale, utataka tu kurejea pale, tena hasa wanapika wali, chapati pale, chai, kahawa, ambavyo ni vyakula mzuri ambazo mimi napenda wali, vyakula vizuri vizuri pale, njugu karanga, simsimu, hizo zote karafu, chai ya karafu. Izo zote ni mchele ambao umetiwa kitunguu saumu, tangawizi, chumvi.

Somo nililopenda shuleni lilikuwa historia. Historia niliipenda zaidi pia ndio nilikuwa naweza kupata alama mingi zaidi katika historia. Historia kwa sababu mimi hupenda kufatilia yale historia ya nchi yangu, hasa Kenya, historia ya Afrika mzima nchi za Afrika, marais wepi waliokuwa kule mara kwanza kabla ya rais huyu huyu huyu. Historia, historia ilikuwa ni ilikuwa ni somo ambalo nililipenda zaidi kuliko yote hadi hata kuliko kiswahili changu chenyewe.

Sipendi kuvaa vipuli kwa sababu kijamii huku katika jamii yangu mtu hakubaliki kuvaa kipuli. Kipuli huweza kuwa wanasema iko na mikosi yake katika jamii ile ambayo unayotoka ndani hasa hawapendelei zaidi mtu kuweza kuvaa kipuli.